Jinsi ninavyopokea maoni kutoka kwa wengine kwanza nasikiliza kwa umakini. Kukuwa mwema ninapopokea upinzani, pia huuliza maswali na ninatoa ushauri kulingana na maoni ya mtu.

Sifa muhimu kwa kiongozi ni kuwa na mawasiliano yenye ufanisi na usikivu wa kikamilifu kwa sababu mtu hupewa heshima na kupendeka na kuwa mwamuzi wa wazi na pia hupendeza watu.

Msimu wa mwaka ninaopenda zaidi ni msimu wa krismasi ambapo mimi na familia yangu hukutana na kukusanya chakula tofauti tofauti na kukula pamoja na pia kukusanya pesa ili kusaidia wasiojiweza.

Jinsi ninavyoianisha kazi na maisha ya kibinafsi, mimi hupanga siku yangu mapema nikitumia kalenda na pia kutokubali mialiko ya kijamii yenye hainisaidi kisaikolojia na kimwili na pia kutambua mipaka yangu.

Mimi hupeta kwenda sinema mara tatu kwa wiki. Kwa sababu zinaweza kuniuda na kuakisi utamaduni wa jamii. Napia hupunguza msongo wa mawazo. Napia huelimisha katika mchini.

Mimi hupenda kujifunza mambo mapia kwa kufanya utafiti kwa jambo ni nalolitaka kulijua. Na pia naoba mawaidha kwa walio na ubunifu na ujuzi wa kitu nitakacho kifanya.

Napenda kujaribu vyakula vipya. Kwa sababu nikioja chakula kipya kinaweza nifanya niwe na motisha wa kukula na pia ladha tofauti tofauti tofauti ya vyakula huwa inavutia.